Sherehe ya siku ya kuzaliwa ni sherehe ninayoipenda kwa sababu ina maana kubwa sana katika maisha yangu. Kwanza, ni siku maalumu ya kushukuru mungu kwa uhai wangu na afya. Mtu anapata nafasi ya, kutafakari mwaka uliopita, changamoto nilizopata mwaka uliopita, mafanikio niliyoyapata, na mafunzo niliyojifunza, hii hunisaidia. Mimi binafsi kujitambua na kupanga malengo mapya ya maisha Pili, sherehe hii huleta pamoja familia, marafiki na wapendwa. Kukutana na watu wanaokujali huongeza furaha, upendo na mshikamano. Vicheko, salamu za heri na maneno ya kutia moyo humfanya mtu ajisikie anathaminiwa na kukubalika katika jamii. Tatu, kuna furaha ya kusherehekea siku yenyewe Kwani kuna muziki, chakula kizuri, keki na michezo, vitu vinavyoondoa mawazo na msongo wa mawazo na kumpa mtu nafasi ya kupumzika na kufurahia maisha. Mwisho, siku ya kuzaliwa hunikumbusha mtu kwamba maisha ni ya dhamani na kila mwaka ni fursa mpya ya kufanya mema, kujiboresha na kuwasaidia wengine, ndiyo maana sherehe ya kuzaliwa ni ya kupendezwa sana.

Kwenda mahali pa ibada ni jambo muhimu sana katika maisha ya mtu Kwa kawaida mimi huenda mara moja au mara pili kwa wiki kutegemea na ratiba au majukumu yangu ya siku Kwanza kwenda maramoja kwa wiki kama jumapili watu wa kristo Ijumaa mu waisilamu huenda husaidia mtu kutimiza wajibu wa kidini katika ibada hizi, mtu hupata mafundisho yanayomuongoza kuishi maisha yeye maisha yenye maadili, mema na upendo, vumilivu, uaminifu na heshima kwa watu wengine. Pili kwenda zaidi ya mara moja kwa wiki kwa mfano wakati wa maombi ya jioni au vikundi vya kiroho kunasaidia mtu kuimarisha imani yake zaidi Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza matumaini na kumpa mtu nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha Tatu mahali pa ibada ni sehemu ya kijamii pia Hukutanisha watu wa jamii moja na kuimarisha urafiki, mshikamano na kusaidiana mtu hujifunza kuwajali wengine na kushiriki katika shughuli za kijamii kama kusaidia wahitaji Kwa ujumla, kwenda mahali pa ibada mara kwa mara kuna mjenga mtu kiroho, kimaadili na kijamii na humsaidia kuishi maisha yenye mwelekeo mzuri.

Ninayoiona muhimu kwa kampuni ni, uaminifu. Ni muhimu sana kwa sababu ndiyo msingi wa utendaji mzuri na mafanikio ya muda mrefu katika kampuni. Kwanza, uaminifu hujenga mauhusiano mazuri kazini. Wafanyikazi wanapokuwa uaminifu, huwasiliana kwa uwazi, kushirikiana kwa amani na kuaminiana. Hii huongeza morali ya kazi na tija kwa ujumla Pili, uaminifu huimarisha uongozi bora viongozi waaminifu huwapa wafanyikazi mwelekeo sahihi. Hufanya maamuzi ya haki na kuwajibika kwa matendo yao. Hali hii huwafanya wafanyikazi kuwaheshimu viongozi wao na kufuata sheria za kampuni kwa hiari. Tatu, kwa upande wa wateja, uaminifu hufanya kampuni ipate imani ya wateja. Kampuni inapotenda kwa haki kutoa bidhaa au huduma bora bila udanganyifu, wateja wanabaki waaminifu na kuwapendekeza wengine. Nne, uaminifu husaidia kampuni kuepuka migogoro ya sheria na hasara za kifedha. Kufanya kazi kwa kufuata sheria na madili, kuna punguza hatari na adhabu ya kesi, kuharibiwa jina la kampuni. Kwa ujumla uaminifu si kanuni ya kawaida tu. Bali ni nguzo kuu katika mafanikio, mshikamano na maendeleo ya kampuni.

Hali ya hewa ya leo ni ya jua na mawingu kidogo joto iko katika takriban joto kidogo Kuna uwezekano mdogo wa mvua mwanzoni wa mchana lakini masaa mengi kuna mawingu asubuhi inaweza kuwa na mawingu kadhaa lakini mvua ni ndogo sana leo Hata hivyo taarifa ya hali ya hewa pia inaonyesha watu wengi wanapaswa kuwa tayari kwa mvua hapa na pale wakati wa alasiri. Joto la leo ni joto la wastani. Sii joto kali sana, sii baridi sana lakini ni hali ya joto la kawaida jua wakati wa mchana na baridi kidogo wakati wa jioni au usiku. Hali ya hewa ya Nairobi huwa na mchanganyiko wa jua na mawingu kutokana na mzunguko wa mvua na msimu wa joto hasa wakati wa mwezi wa mwaka ambapo mvua inaweza kuja bila onya onyo kubwa kubwa moja kwa moja. Nairobi iko kwenye urefu wa juu juu ya usawa bahari hivyo mara nyingi ina joto la wastani na mawimbi ya mvua na mawingu kuliko maeneo ya chini. Jua ni pesi au pepo. Ndiyo ninayopendelea kwa kuwa inafanya iwe rahisi na hakuna joto sana wala baridi. Hali ya hewa ambayo inatoa angazi na mawingu tofauti kwani inatoa mazingira mazuri ya shughuli na nje ya nje bila msongamano wa joto au unyevunyevu.kutembea nje au kufanya mazoezi kwa sababu joto si kali sana ndiyo shughuli ninayopenda kuifanya wakati hali ya hewa iko katika wastani. Kusoma nje chini ya kivuli na kukutana na marafiki pia ni shughuli ninayoipenda.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza ujuzi na kuwa mtaalamu anayeaminika katika eneo langu la kazi huku nikitoa mchango chanya katika shirika na jamii kwa ujumla. Kwa undani zaidi kwanza natamani kuendelea kujifunza na kujiboresha kitaaluma. Hii ni kwa kupata elimu zaidi mafunzo ya mara kwa mara na uzoefu na hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na ubora wa juu. Kujifunza kunanisaidia kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya soko la ajira. Pili, nina lengo la kupanda ngazi za kazi na hatimaye kufika nafasi ya uongozi katika nafasi hiyo. Ningependa kuwa kiongozi anayehimiza ushirikiano, uadilifu na uwajibikaji miongoni mwa wafanyikazi na ili kufanikisha malengo ya pamoja ya kampuni Tatu, natamani kazi yangu iwe na athari chanya kwa wengine. Hii inaweza kuwa kwa kuwasaidia wenzangu kazini na kuwafundisha wale wachanga au wapya na kushiriki katika miradi inayoboresha huduma au bidhaa za shirika. Mwisho, lengo langu ni kupata utulivu wa kifedha na kuridhika kazini ambapo najivunia kazi nayofanya na ninahisi mchango wangu unatambulika. Kwa ujumla, lengo langu la muda mrefu ni mafanikio ya kitaaluma yanayoendana na maadili mema na maendeleo ya kibinafsi.

Ndiyo, napenda mvua, naipenda kwa sababu nyingi. Kwanza, mvua huleta ubaridi na utulivu. Baada ya jotokali, mvua hufanya hewa iwe safi na baridi. Jambo linalo nifanya, nijisikie nimetulia na mwenye amani. Pili, mvua ni chanzo cha uhai. Husaidia kukuza mimea, mazao na miti. Jambo ambalo ni muhimu kwa chakula, mazingira na uchumi wa jamii nyingi. Hasa katika maeneo ya kilimo kama Kenya. Tatu, mvua huleta mandhari mazuri, Ardhi inapokuwa, inakuwa ya kijani, mito hujaa na mazingira huwa na uhai zaidi. Hali hii huongeza uzuri wa asili na kuvutia macho. Nne, mvua hutoa wakati watafakari na mapumziko. Watu wengi huweza kusikiliza sauti ya matone ya mvua, kusoma vitabu na kupumzika nyumbani wakati mvua inanyesha. Hata hivyo, napenda mvua ya wastani, si mvua kali inayosababisha mafuriko au uharibifu kwa jumla. Mvua ni muhimu na inapendeza kwa sababu huleta uhai, utulivu na uzuri wa mazingira.

Kipindi au wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri ni muhimu sana. Ninafanya kazi vizuri wakati wa asubuhi kwa sababu ni wakati unaofaa zaidi wa kufanya kazi, mambo yanayohitajika kwa umakini kwa kuwa nina nguvu zaidi na akili iko safi. Kwa sababu zinazonifanya nipendelee asubuhi ni kama vile mawazo ni safi, jambo la kwanza, baada ya usingizi akili huwa imara na yenye nguvu. Hii inasaidia kufanya maamuzi sahihi na kutatua matatizo kwa urahisi. Umuhimu wa utaratibu wakati wa asubuhi mara nyingi kuna macho mapya ya kushughulikia na kazi bila vizuizi. Hakuna usumbufu mwingi. Simu na barua pepe haijaanza sana na unaweza kuzingatia kazi kwa kina. Nafasi ya kupanga siku vizuri. Kufanya kazi muhimu mapema kunawezesha kupata ratiba ya siku nzima, ukimaliza kazi za msingi na kupunguza mawazo na msongo wa mawazo. Motisha ya asubuhi wakati mwingine, jua la asubuhi au hali ya utulivu huchangia hisia za furaha na ari ya kufanya kazi. Hii inaweza kuongeza tija na ubunifu.

Pata habari ni jambo muhimu sana Nina njia mbalimbali ninazotumia kulingana na aina ya habari ninayohitaji ya kwanza ni mitandao ya habari au online news hapa napata habari mpya kutoka kwa tovuti magazeti televisheni au makundi ya habari mtandaoni kwa mfano ni ningeangalia tufauti za Nation Standard BBC na VOA kupata habari za ndani na nje ya nchi faida yake ni upatikanaji wa haraka wa taarifa za kisasa ya pili ni televisheni na radio hizi ni njia za moja kwa moja za kupata habari hasa kuhusu hali ya hewa michezo na matukio ya moja kwa moja Redio ni muhimu pia kwa maeneo ambayo mtandao haupo au ni dhaifu Tatu, vyanzo vya kijamii au social media Majukua kama vile Twitter, X au Facebook hutoa habari haraka lakini lazima kuwe na makini kwani si zote ni sahihi ni muhimu kuthibitisha taarifa kabla ya kuamini Pili, marafiki na familia na jamii watu tunaowajua pia hutoa habari muhimu hasa matukio ya karibu na mashirika ya kijamii au shule. Njia hizi ni muhimu kwa sababu zinasaidia kubaini mambo mapya ya kufanya na maamuzi sahihi. Kutoa mawazo tofauti na mitazamo mbalimbali, jambo linaongoza uelewe na hali halisi. Pia linawezesha kujua kinachoendelea duniani na ndani ya jamii. Kwa kifupi, ninapata habari kutoka kwenye mchanganyiko wa mitandao ya habari, kama vili redio, televisheni, mitandao ya jamii na watu tunaowajua. Zaidi, kila chanzo huchambuliwa ili kuhakikisha ni sahihi na inategemewa.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na nina uzoefu wa kusisimua sana. Kwanza, tamasha la muziki ni nafasi ya burudani kubwa. Unapokuwepo, unashuhudia wasanii, wakipiga nyimbo zinazopendeza na watu wengine wakifurahia muziki pamoja nawe. Hali hio inaleta furaha ya pamoja na mshikamano wa kijamii. Pili, tamasha linanipea uhakika wa kuguswa na hisia za muziki. Sauti za moja kwa moja midundo na muanga vinachangia hisia za furaha, msisimoko na hata utulivu. Hii ni tafouti na kusikiliza mziki nikiwa nyumbani. Kwani ninashiriki hisia na watu wengi kwenye tamasha. Tatu, nafasi ya kukutana na marafiki au watu wapya. Mara nyingi katika tamasha inaleta watu pamoja. Watu wa makundi tofauti wanashirikiana katika furaha ya muziki na kusaidia kujenga urafiki na kumbukumbu nzuri. Nne, tamasha inaweza pia kuwa chanzo cha elimu na msukumo. Unaweza kugundua wasanii wapya, aina mpya ya muziki na mitindo ya burudani ambayo huongeza ufahamu. Na hamasa kufuata mambo mapya. Kwa ujumla, tamasha la muziki ni mchangamko wa burudani, mshikamano wa kijamii na msukumo wa kiakili na hisia.

Mimi hujifunza mambo mapya kwa njia tofauti tofauti na hufurahia sana njia ninazotumia ni kama vile ifuatavyo ya kwanza kupitia kusoma napenda kusoma vitabu, makala na taarifa za mtandaoni hili huniwezesha kujifunza kwa kina na kuelewa historia, sayansi na fasihi au mitazamo mbalimbali kusoma pia kunachangia kuongeza msamiati na uwelewa wa maneno Kupitia ya pili, kupitia mazungumzo na wengine, kujadili mawazo na marafiki, walimu au wenzangu kunaongeza uwelewa na moja kwa moja mtazamo tofauti, watu wanaweza kueleza mambo kwa njia rahisi au kwa mfano wa maisha halisi. Ya tatu, kupitia majaribio au uzoefu. Kujifunza kwa kufanya mwenyewe na ni njia yenye nguvu kwa mfano. Kujaribu mradi mpya, shughuli ya sanaa au teknolojia kunahakikisha unakumbuka vizuri na kuelewa mchakato mzima. Nakupitia mitandao ya video za elimu, kutumia YouTube, podcast na makala ya kielimu mtandaoni unasaidia kupata habari za haraka na kwa njia tofauti za ufundishaji hasa kwa mambo magumu kama sayansi na teknolojia Pia, kuandika na kufundisha wengine Baada ya kujifunza kitu kipya, napenda kuandika au kushirikisha maarifa haya kwa wengine Hii ni kudhibitisha kile nilicho jifunza na kunifanya nikumbuke vizuri Kwa kifupi, napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kuzungumza na wengine, kujaribu mwenyewe, kutumia teknolojia na kushirikisha maarifa njia hizi zote hufanya nijifunze kwa furaha na.

Uwe ni mchango msingi wa kulinda akaunti yako na taarifa zako binafsi mtandaoni hapa ni hatua au videkezo viinavyofanywa kwa usahihi ili kulinda nenosiri ya kwanza kuchagua nenosiri lenye urefu unaofaa nenosiri lazima liwe lenye urefu angalau wa kumi na mbili urefu zaidi unafanya iwe ngumu kudukuliwa kwa mashine au kudukua nenosiri tumia mchanganyiko wa herufi, namba na alama kutumia herufi kubwa na ndogo, atuza na atuza kwa ndogo kuongeza namba, kuongeza alama na kuongeza alama maalum kutumia nenosiri rahisi au moja kwa moja kutafanya iwe ikose kuwa na usalama Epuka kutumia jina lako tarehe ya kuzaliwa au maneno ya kawaida kama password au 123456 moja mbili tatu nne tano sita maneno rahisi ni rahisi kudukuliwa na mtu anayekufahamu au kwa mashine tumia maneno yasio ya kawaida au mistari na kumbu kumbu Unaweza kutumia misemo au neno la kipekee linahusiana na kumbu kumbu kisha uchanganye na namba na alama husitumie nenosiri moja kwa akaunti zote Kila mtandao uwe na nenosiri lake ili linakilinda akaunti nyingine iwapo moja itadukuliwa kutumia meneja wa nenosiri password manager ukiwa una akaunti nyingi, meneja yanasiri uweza kukumbuka au kuingiza nenosiri kwa usalama hili inafanye iwe rahisi kutumia maneno, nenosiri gumu bila kuandika kwenye karatasi.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli na ninaipenda kwa sababu nyingi. Kwanza, kuendesha baiskeli ni mazoezi mazuri ya mwili, husaidia kuimarisha misuli ya miguu, kuboresha afya ya moyo na kuongeza nguvu za mwili kwa ujumla. Pia, ni njia nzuri ya kuendelea kuwa na afya bila gharama kubwa. Pili, baiskeli ni njia rafiki ya mazingira, haitumii mafuta, haitoi moshi, na hivyo husaidia kupunguza uchafuzi wa hewa na kulinda mazingira. Tatu, kuendesha baiskeli kuna leta furaha na utulivu wa akili. Kutembea kwa baiskeli nje, hasa asubuhi au jioni, kunapunguza msongo wa mawazo na kumfanya mtu ajisikie huru na mwenye amani. Nne ni njia rahisi ya usafiri kwa umbali mfupi, baiskeli huokoa muda na pesa na pia husaidia kuepuka msongamano wa magari kwa ujumla kuendesha baiskeli kwa sababu ya afya, burudani, rafiki wa mazingira na njia bora ya usafiri pia mnaweza kucheza michezo kutumia baiskeli kwa kushindana mbio.

Kwa ya teknolojia ambayo siwezi kuishi pasipo ni simu au smartphone na hii ni kwa sababu nyingi muhimu katika maisha yangu ya kila siku Kwanza simu ni chombo kikuu cha mawasiliano kupitia simu ninaweza kupiga simu kutuma ujumbe barua pepe kuwasiliana kwa urahisi na familia marafiki wenzangu kazini na shuleni Pili, simu ni chanzo cha habari na elimu. Ninaweza kusoma habari, kutafuta maarifa mapya, kujifunza mitandao na kufanya utafiti wowote wa haraka. Hii inasaidia kuendeleza kujifunza na kuwa na taarifa sahihi. Tatu, simu hunisaidia katika kazi ya kupanga maisha natumia ratiba, vikumbusho, kalenda na programu za kazi ni zinazorahisisha majukumu ya kila siku na kuongeza ufanisi. Nne, simu ni chanzo cha burudani. Kupitia simu, naweza kusikiliza muziki, kutazama video na kusoma vitabu vya kielektroniki na kupumzika baada ya kazi. Mwisho, simu inanisaidia katika huduma muhimu kama malipo ya kidigitali kwa mfano Mpesa, ramani ya kusafiri na huduma za dharura.

Mimi hutumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kujifunza na pia kwa shuguli nyingine muhimu za kila siku lakini kwa undani natumia kwa mawasiliano diyo matumizi makuu natumia simu kupiga au kupokea kutuma ujumbe za whatsapp na sms na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijami hii unisaidia kubaki na taarifa la familia, marafiki na wenzangu bila kujali umbali Pili, natumia simu kujifunza na kupata habari nasoma habari za kila siku na kutafuta taarifa za masomo Natazama video za elimu na kutumia programu za kujifunzia mitandaoni simu hunifanya ni jifunze popote na wakati wowote Tatu, simu hunisaidia katika kazi ya kupanga ratiba Natumia kalenda vikumbusho na programu za kazi ili kupanga siku yangu kufuatilia majukumu na kuongeza ufanisi kazini na shuleni Nne, natumia simu kwa malipo na huduma za kifedha kama Mpesa, banki mtandaoni na kulipia huduma mbali mbali Hii huokoa mda na kurahisisha maisha Tatu, simu ni chanzo cha burudani na sikiza mziki kama RNB, kutazama video, kusoma mitandao ya kijamii na kucheza michezo midogo midogo ni napohitaji kupumzika.

Hatua ya kwanza ni nayofanya ni kukagua ratiba au majukumu yangu ya siku kila siku asubuhi Napitia oroza ya kazi nilioandaa au ratiba ya siku Hii uniwezesha kujua mambo ya msingi ya kufanya kwanza na kupanga muda kila siku na kazi kuandaa eneo la kazi ndio jambo la pili ninalofanya Ninasafisha dawati au eneo la kazi kuhakikisha kila kitu kikokatika nafasi yake Hii huondoa usumbufu na kunifanya nifanye kazi kwa utulivu na kwa umakini kukagua baruapepe ni hatua ya tatu Maranyingi napokea baruapepe ujumbe au tarifa kutoka kwa wenzangu kukagua maramoja kuna nisaidia kuelewa haraka mambo ni nayohitaji kwa matendo ya haraka ya nene ni kuanza kazi ilio muhimu zaidi ikiwa ya kuanza. Napenda kuanza kazi zinazohitaji umakini mkubwa ambazo nikipa umbele cha siku hiyo. Hii husaidia kuhakikisha ninafanya kazi muhimu nikiwa na akilisafi na kuondoa msongo wa mawazo. Tano, kuweka mtazamo wa kutosha. Kabla ya kuwanza kazi huwa na mdafupi wa kutafakari na kujipanga kisaikolojia kuhakikisha niko na ari na motisha kufanya kazi kwa ufanisi.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai yenye maziwa kidogo na sukari chai hunipa moto mwili asubuhi hasa wakati wa joto na baridi anything ni chanzo cha furaha na utulivu kwa sababu sauti ya kinywaji cha chai na harufu yake hufanya siku ianze kwa furaha husaidia kuamka na kuwa makini kabla ya kuanza shughuli za asubuhi kwani kafeini ndogo iliyopo hufanya akili ichangamke. Kwa upande wa Kenyan breakfast mara nyingi huambatana na chapati, mandazi au uji wa mahindi na mtama wali wa maharagwe pia ni kawaida katika baadhi ya familia. Chai cha chai au kahawa ya kawaida ni sehemu muhimu na chakula cha asubuhi hii kwani hufanya chakula kuwa furaha na kutoshulea nguvu ya kuanza kazi au shule Kwa kifupi chai ya Kenya ni kinywaji ninachokipenda zaidi asubuhi kwa sababu hutoa amani furaha na nguvu ya kuanza siku.

Kwa kawaida ninalala takriban masaa saba au nane kwa siku na hii ni kwa sababu ina muhimu kwa usingizi kwa mwili na akili. Kwa undani zaidi kupona mwili, wakati wakulala mwili unapata nafasi ya kupumzika na kurekebisha seli, misuli, ngozi na mifupa kupanyua matengenezo jambo linalonisaidia afya kwa ujumla kuimarisha akili, usingizi husaidia kukumbuka na kuhifadhi taarifa tulizojifunza siku nzima. Pia husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuandaa akili kwa shughuli za kesho kuongeza nguvu za kuamka wakati mtu anapolala na kwa kutosha asubuhi anakuwa na furaha, ari na umakini wa kufanya kazi au masomo afya ya jumla. Usingizi wa kutosha utasaidia kuthibiti shinikizo la damu, kudumisha afya ya moyo na kuthibiti uzito. Nafasi ya kulala. Napenda kulala kati ya saa kumi usiku hadi. Saa nne usiku hadi saa kumi na mbili ya asubuhi au saa moja ya asubuhi lakini inaweza kubadilika kulingana na shughuli au ratiba za siku. Kabla ya kulala huwa na mda mfupi wa kutuliza akili, kusoma kitabu na kusikiliza muziki wa utulivu ili usingizi uwe bora. Kwa kifupi, kulala masaa ya kutosha ni muhimu kwa mwili akili afya na ari ya kuanza siku ijayo.

Napenda wanyama wengi lakini sana sana wanyama wa kufugwa nyumbani kama vile paka na mbwa Kwanza mbwa napenda mbwa kwa sababu ni mwaminifu sana anawalinda wamiliki wao anapenda kucheza na wamiliki wake na analeta furaha na mshikamano katika jamii pia ni rafiki wa karibu na wa kweli unayeshirikiana naye bila masharti Paka, napenda paka kwa sababu ni mpole na mwenye ustadi wa kujitunza. Anaweza kuwa rafiki wa kimya lakini pia ufuraisha unapowasilisha michezo na kucheza nao. Paka hutoa amani ya ndani na ni mnyama wakuvutia kwa tabia yake ya kipekee. Paka pia anaweza kuwafukuza panya nyumbani na kuondoa uchafu. Wanyama wengine ninaowapenda ni wanyama wa porini kama vile ndege na samaki hasa kwa sababu hutoa uzuri wa asili na kutoa furaha ya kuangalia na kujifunza tabia zao. Kwa kifupi, napenda wanyama waaminifu, wapole na wenye tabia za kuvutia hasa mbwa na paka kwa sababu wanafanya maisha kuara ya furaha tulivu na yenye mshikamano katika jamii.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti na ninapenda kusoma gazeti kwa kuwa inamanufaa mingi. Kwanza, kusoma gazeti kuna nisaidia kupata habari za uo hakika kuhusu matukio ya kila siku kama vile siyasa, uchumi, elimu, michezo na maswala ya kijamii. Habari hizi hunipanya ni juwe kinachoendelea nchini na duniani kwa ujumla. Pili, gazeti huniongezea maharifa na uwelewa mpana. Makala na tahariri hunisaidia kufikiri kwa kina kuwelewa maoni tofauti na kuboresha uwezo wa kuchambua mambo. Tatu, gazeti huboresha luga na msamiyati. Maneno mapya na mitindo ya uandishi hunisaidia kuimarisha kiswahili na kiingereza changu, jambo muhimu katika masomo na kazi. Nne gazeti husaidia kujenga utaratibu wa kusoma wa kusoma kusoma gazeti asubuhi au wakati wa mapumziko hunipa utulivu na kunifanya ni anze na nimalize siku nikiwa na tarifa sahihi Kwa kifupi, napenda kusoma gazeti kwa sababu hunipa habari, elimu, uwelewa na kukuza luga kunifanya niwe raia mwenye ufahamu mzuri wa mambo ya nayo nizunguka.

Mfanya biashara bora zaidi ni mtu anayejitahidi kufanyikisha biashara yake na kwa ueledi uwadilifu na ubuni huku akizingatia wateja, wafanyikazi na jamii kwa ujumla. Sifa za mwanabiashara ni kama vile uwadilifu na uwaminifu. Mfanyi biashara bora hufuata kanuni na sheria za biashara huku akiwaheshimu wateja na kutoa huduma. Hakufanyi udanganyifu au rushwa uaminifu husaidia kujenga imani na sifa nzuri za biashara ubunifu na mtazamo wa mbele anaweza kubuni bidhaa mpya au kuboresha huduma ili kushindana sokoni na ana mtazamo wa mda mrefu akijua lini na jinsi ya kuelekeza kupanua biashara yake uwezo wa kupanga na kusimamia Anafahamu kujipanga na kuzingatia bajeti na kupanga malengo huduma kwa wateja Mfanyi biashara bora huthamini wateja Anawasikiliza na kutoa bidhaa na huduma bora Hii huongeza wateja uaminifu na kufanikisha biashara kwa mda mrefu ujasiri wa mali anaweza kubeba hatari ya busara na lakini kwa tahathali Hafikiwe kwa changamoto Zinazokuta biashara mbali huzitumia kama fursa ya kujituma na kuboresha Kwa kifupi mfanyi biashara bora ni mwenye uadilifu, ubunifu na uwezo wa kusimamia biashara yake udhabiti wa kuendeleza biashara.

Ndio, mimi hununua vitu kwa kutumia simu. Ni njia rahisi sana siku hizi. Kwanza, simu inarahisisha manunwizi kwa sababu hauhitaji kwenda dukani moja kwa moja. Ukiwa nyumbani au safarini, unaweza kuagiza bidhaa unazohitaji kwa duka chache tu. Dakika chache tu. Hii huokoa mda na nguvu. Pili, njia za malipo za simu kama M pesa airtel money na benki za mtandaoni ufanya malipo kuwa salama na ya haraka. Unachohitaji ni kuthibiti malipo kwenye simu yako bila kubeba simu pesa taslimu. Tatu, kupitia simu, unawenza kununua bidhaa mbali mbali kama vile vyakula na mahitaji ya manyumbani, nguo na viatu. Vifaa vya kielektroniki kama simu na earphones, kifurushi cha data, muda amaongezi au kulipia bili. Nne, programu na tovuti za manunuzi hukupa na fasi ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bora kabla ya kununua. Hata hivyo, ni muhimu kuwa makini wakati wa kununua kwa simu. Unapaswa kununua kutoka kwa wauzaji wanaoaminika kulinda nenosiri lako na kuepuka kubonyeza viungo visivyojulikana ili kuepuka ulagai.

Manthari mazuri niliowahi kuyatazama au kuyaona ni yale yanaovutia macho na kutiliza moyo kwa wakati moja naeleza kwa undani moja wapo ni manthari ya milima yenye kijani kibichi hasa asubuhi kunapokuwa na ukungu mwepesi kuona milima ikipepesa juu kwa juu, miti ikitikiswa na upepo mwanana na ndege wakiimba na kuleta hisia ya amani na utulivu mkubwa. Pia, muambao wa bahari ni manthari yanaovutia sana. Maji ya bahari yanapogonga ufukuwe taratibu, mchanga mweupe na juwa linapotua. Rangi ya anga hubadilika kuwa ya kuvutia sana kama machungwa na waridi. Manthari hii humfanya mtu ajisikie huru na mwenye furaha. Manthari mengine mazuri ni maziwa na mito yenye maji safi. Yanapozunguka na miti na nyasi kuona maji yakitiririka polepole au yakiwa tulivu huleta utulivu na mawazo na kupunguza msongo wa mawazo kwa jumla manthari mazuri huleta furaha utulivu na msukumo wa maisha.

E, chakula ninachopenda kula jioni, ni chakula chepesi lakini kinachoshibisha na kunipa nguvu bila kunifanya nijisikie mzito Mara nyingi, napenda kula wali na mboga kama sukuma wiki, kabiji na spinach Kisha kwambatanisha na maharagwe, dengu au samaki Mchanganiko huu hunipa lishe bora na kunisaidia kulala vizuri. Ongeza matunda pia kunanipa lishe bora Wakati mwingine napendelea ugali na mboga pamoja na mayai au nyama ya kuchemsha hasa kama siku imekuwa ndefu na yenye shugli nyingi Chakula hiki hunisababisha kunifanya nijisikie nimeritika Pia wakati mwingine napenda kula chapati na chai ya maziwa au chai ya tangawizi hasa jioni au wakati wa baridi, hii hunipa joto na faraja kabla ya kupumzika Kwa ujumla, chakula cha jioni ninachokipenda ni kile kilicho na lishe rahisi kumeng'enwa na kinacho nisaidia kupumzika bila usumbufu wa wa.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli mara nyingi humaanisha kipindi ambacho mchezo huu huwa katika kilele chake kwa mashindano umaarufu na msisimuko maelezo kwa ndani kwa ndani ni kama yafuatayo kwanza nchi zinazocheza sana besiboli ni kama Merikani, Japani na baadhi ya nchi za Amerikani ya kusini. Wakati mkuu wa besiboli huwa ni msimu waligi kuu. Kwa mfano, katika Major League Baseball ya Amerikani, msimu huanza karibu na Marchi au Aprili hadi December. Huu ndo wakati timu nyingi zinacheza mechi nyingi viwanja hujaa shabiki na wachezaji kuonyesha uwezo wao wajuu pili kilele halisi cha msimu wa play offs na world series huu ndio wakati muhimu zaidi kwa sababu timu bora huachana kuwania ubingwa mechi huwa na pressure na ushindani mkubwa. Mashabiki wengi zaidi hufuatilia na kuzungumzia mechi, historia ya klabu na wachezaji huandikwa. Tatu, wakati huo mkuu huwa na athari kubwa za kiuchumi na kijamii. Tiketi huuzwa kwa wingi bidhaa za timu au jezi na kufia hunuliwa sana na vyomba vya habari huzingatia sana besiboli Pia huunganisha jamii na familia zinazokusanyika kutazama mechi. Nne, kwa upande wachezaji huu ni wakati wa kuonyesha vipaji na rekodi mpya, kupandishwa dhamani kama mchezaji, kupata nafasi ya kimataifa au katika mikataba mikubwa. Kwa ujumla, wakati mkuu wa mpira wa basiboli ni kipindi cha msimu wa mashindano makubwa hasa koelekea play-offs na world series ambapo msisimko ushindani na umaarufu wa mchezo huu ufikia katika kilele chake.

Ninapenda kuandika kwa mkono na pia kwa kompyuta lakini kila njia ina nafasi yake kulingana na mazingira na malengo ya uwandishi. Kwanza kuandika kwa mkono kuna nipendeza zaidi kwa sababu kuna nisaidia kufikiri kwa utulivu, ninapokuwa naandika kwa mkono na kumbuka mambo kwa urahisi zaidi, mawazo hutiririka pole pole lakini kwa kina inafaa sana kwa kuchukua kumbukumbu na kupanga mawazo au kujifunza pia kuandika kwa mikono kunipahisia za karibu na kile ninatukiandika hasa Ninapoandika shajara na madondo ya masomo Pili, kuandika kwa kompyuta kuna nivutia kwa sababu ya kasi na urahisi wake Faidazake ni kama vile kuandika kwa haraka, kuhariri na kusahihisha makosa nyaraka inahifadhiwa kwa usalama na kushirikishwa kwa urahisi Hii inafaa sana kwa kazi rasmi kama ripoti, insha, barua pepe au kazi za shule na chuo Kwa ujumla, napenda kuandika kwa mikono ninapotaka kuelewa na kupanga kazi yangu na mawazo Nanapendelea kuandika na kompita ni napotaka kazi ya haraka na nadhifu na ilio rasmi.

Usiwori shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya kwa sababu kuna panua ufahamu wangu na kunifanya nijisikie nimekua kiakili Napenda kusoma vitabu, makala na taarifa za kielimu, hasa zinazohusu elimu, teknolojia na maisha ya kila siku. Kusoma kuna nisaidia kupata maarifa mapya, kuboresha msamiati na kuelewa mitazamo tofauti ya watu. Pia napendezwa na kuandika iwe kuandika kwa mikono au kwa kompyuta. Kupitia uandishi ninaweza kueleza mawazwa yangu, hisia zangu na kile nilichojifunza uandishi unanipa fursa na nafasi ya kuwa mbunifu na kupanga fikra kwa utaratibu Wakati wa mapumziko, napenda pia kusikiliza muziki Hasaa muziki mtulivu unaonisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo Mziki hunibadilisha hali ya moyo na kunipa nguvu mpya Kwa ujumla, shughuli ninayoipenda na inayonisaidia kupumzika ni kujifunza, kujenga kibenafsi, ndiyo maana naipa dhamani kubwa katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kwenda pwani kwa sababu ni sehemu inayotoa utulivu, burudani na uzuri wa asili kwa pamoja. Kwanza, pwani ina mazingira ya kutuliza sana. Sauti ya mawimbi ya bahari, upepo mwanana na mwanga wa jua husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye amani na furaha. Pili, napenda pwani kwa sababu ya shughuli mbalimbali za kufurahisha Naweza kutembea kando ya ufukwe kuogelea kupumzika chini ya kivuli cha minazi na kucheza michezo ya ufukweni Hii hufanya mtu ajisikie huru na mwenye nguvu mpya Tatu, mandhari ya pwani ni ya kuvutia sana hasa wakati wa machweo ya jua kuona jua likizaama baharini huku anga ikibadilika rangi ni Tukio la kupendeza sana Kwa ujumla, kuenda pwani kunanipa mapumziko ya akili na mwili, kunanisaidia kusahau shughuli za kila siku na kunifanya nijisikie nimeridhika na maisha.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto, na uzoefu huo ulikuwa wakuvutia na wakutuliza sana. Nilipotembelea ziwa, nilivutiwa sana na utulivu wa maji yake. Kuona maji yakiwa kimia, ya kimetameta chini ya mwanga wa jua, upepo mwanana ukivuma na ndege wakiruka juu juu ya ziwa kulinipa hisia ya amani na faraja. Pia kulikuwa na wavuvi waliokua wakivua samaki jambo linaloonyesha maisha ya kila siku ya jamii yanazungukwa na ziwa kuhusu mto nilifurahia kuona maji yakitirika kwa kasi na kwa pole pole kulingana na sehemu ya maji sauti ya maji ikigonga mawe na kuona mimea kando ya mto ikifanya mazingira yawe hai sana kulinipendeza pia kutembea kando ya mto kulinipa nafasi ya kufikiri na kupumzika Kwa ujumla, kutembelea ziwa na mto kulinifanya nijisikie karibu na asili Kulinipunguzia msungo wa mawazo na kunikumbusha umuhimu wa kutunza vyazo vya maji kwa maisha ya binadamu na viumbe vingine.

Mii huakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia tofauti tofauti ili wajihisi wamedhaminiwa na kuelewa mazingira ya kazi na kwanza kazi kwa ujasiri naeleza kwa undani. Kwanza wafanyikazi wapya hukaribishwa kwa maneno ya ukarimu kutoka kwa meneja na msimamizi. Mara nyingi ninapata salamu za kirafiki, utambulisho mfupi wa shirika na maelezo ya maadili, malengo na matarajio ya kazi. Pili, wanafanyiwa mchakato wa utambulisho ambapo mfanyikazi mpya huonyeshwa idara mbalimbali na majukumu yake, wafanyikazi wenzake na viongozi, sheria, kanuni na utaratibu wa kazi, ratiba ya kazi na taratibu za usalama. Tatu, wafanyikazi wapya hupewa msaada wa karibu kama vile kupewa wafanyikazi mzoefu wakumuongoza katika shugli za kila siku za mwanzo mwanzo ili aelewe zaidi. Hii husaidia kujifunza kazi kwa haraka na kupunguza hofu na mkanganyiko. Nne kuwakaribisha kunaeneza kuhusisha vifaa vya kazi kama vitambulisho, sare, vifaa vya ofisi na akaunti za mifumo ya kazi ili mfanyikazi aanze kazi bila vikwazo vyovyote.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko kwenye gazeti la karatasi ingawa kila njia inafaida yake Kwanza habari za mtandaoni zinapatikana papo hapo Ninaweza kupata matukio mapya kila dakika kulinganishwa na vyanzo tofauti na kusoma taarifa kutoka sehemu mbalimbali duniani bila kuchelewa Hii ni faida kubwa kuliko gazeti la karatasi ambalo kuchapishwa mara moja kwa kila siku. Pili, habari mtandaoni ni rahisi kutumia na kuboresha. Naweza kutofta muda ninayopenda kwa haraka, kuangalia picha na video zinazohusiana habari hiyo, kuweka alama au kushiriki makala kwa urahisi kwa marafiki au walio kwenye mitandao. Tatu, mtandao pia inanipa fursa ya ushirikiano wa moja kwa moja kama maoni ya wasomaji wengine na mijadala kuhusu tukio fulani au jambo lisilopatikana katika gazeti la karatasi. Hata hivyo, gazeti lina mvuto wake kwa sababu linaweza kulisoma popote bila haja ya umeme au intneti na lina hisia za jadi na utulivu unapolisoma.

Kuongeza uzalishaji si tu kufanya kazi kwa haraka mbali kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kupata matokeo bora ndani ya muda mfupi Hii inahusisha mwili akili na mbinu za kupanga kazi kupanga ya kwanza ni kupanga kazi kwa kina kabla ya kuanza kazi yeyote ile andika orodha ya kila kitu unachotakiwa kufanya Tenga muda maalumu kila kazi ongeza muda wa dharura tengeneza priorities kazi muhimu zaidi inakamilika kwanza ikifuatiwa na kazi zisizo muhimu ya pili kuzingatia kazi moja kwa wakati mmoja kazi nyingi kwa wakati mmoja hupunguza ubora na kuongeza makosa fanya moja kwa makini kamili kwa vipindi vilivopangwa ya tatu thibiti vikwazo na msongamano Weka simu mbali au kutumia do not disturb Wakati wa kazi punguza kitu kinachozuia kufanya kazi Hii nasaidia akili kubaki kwenye kazi na kwa muda mrefu bila haraka Kujitunza nguvu ya mwili na akili inaadhiri sana uzalisha aje kulala saa moja hadi saa mbili asubuhi kula chakula chenye nishati na kunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi kufanya kwa akili na kwa makini zaidi tumia zana za teknolojia kuboresha utendaji wa kujitunza.

Wiano wa maisha na kazi binafsi ni muhimu sana ili kuwepuka uchofu mfadhahiko na kuakikisha una maisha enye furaha na afya njema. Hapa kueka ya kwanza ili kuwianisha kazi na maisha binafsi tunaweka mipaka. Napanga mda maalumu wa kazi na mda wabinafsi kwa mfano Bada ya saa ya kazi sina kazi ya ofisini tena nakusudia kuzingatia familia marafiki na burudani kuwa makini kupanga ratiba na busara kutumia kalenda na orotha ya kazi kunanisaidia kuwona ni kazi gani lazima ichukuliwe leo na ipi naweza kusubiri Napanga kazi nzito asubuhi wakati nishati yangu iko juu na kazi nyepesi au za burudani baadae Najitunza kibinafsi ni nalinda mda wakupunzika kufanya mazoezi na kulala ya kutosha hii inasaidia akili na mwili kufanya kazi vizuri wakati wakazi na pia kufrahia maisha natumia teknolojia kwa busara Unapanga mda wa kuangalia baruwa pepe au simu za kazi ili zisichanganye mda wabinafsi Hii inanisaidia kuwepuka kuingizwa kwenye kazi bila kikomo na kupoteza mda wafamilia na marafiki kujua kipaumbele Najua kazi yangu kazi yangu ni lazima ikamilike na itakamilika kwa mda unaofaa Vivyo hivyo najua shugli binafsi gani muhimu kwa ustawi wangu kama vile burudani kusoma na kukutana na marafiki kwa kifupi Wiani mzuri ni kuunda mfumo unao kwezesha kuwa na kazi bora bila kuwathiri maisha yako binafsi na pia kuwa na maisha binafsi yenye furaha bila kuwathiri utendaji kazini.

Iwapo ningepewa fursa ya kumpa mtu mawaidha au ushauri Ningei mpa ushauri utakaomsaidia maishani mwake katika kazi yake na ustiwi wake kibinafsi ya kwanza ninge shauri aweze kuyajua malengo yake na ayaweke yawe wazi ni muhimu kujua unachotaka ili kufanikisha maisha na kazi yako kueka malengo madogo kila siku na malengo makubwa ya muda mrefu itasaidia sana Pili, nignemshauri apange mda kwa busara kupanga tu kazi ovyo hakusaidii kupanga katika mapumziko na shugli binafsi ndiko kuna kusaidia Kila kitu kina mda wake kazi, familia, burudani na kujitunza kibinafsi kunahitaji mda wake ya tatu, ningemshauri aweze kujidhibiti katika msongo wa mawazo, aweze kukabiliana na changamoto atakazokutana nazo Ushauri ni nitakaompa ni kupumzika kila anapohisi uchovu kutoa vikwazo vya mtandao na mazingira yanaomvuruga ya nne, ningemshauri aweze kujali afya yake ya mwili na akili Kutoruhusu kazi au matatizo yanayomkumba kuadhiri afya yake ya tano, ningemshauri asiogope kuuliza Kwani kuuliza kunamfanya mtu aweze kujifunza mingi maishani.

Mimi hulinda mazingira kwa kufanya hatua tofauti tofauti kama vile kupunguza taka. Kuepuka kutumia vitu vya plastiki vinafotumika maramoja kama mifuko ya plastiki na chupa zisizohitajika. Kutumia tena chupa masunduku na mifuko baada ya kubadilisha mara kwa mara kunasaidia. Bia. Kutumia upia kutenganisha taka zisizoweza kutumika tena kama karatasi plastike chuma na kioo ili zifanyike bidhaa mpia kutumia nishati ya busara kuzima taa televisheni na vifaa vya umeme vinavohitajika kutumia nishati mbadala kama jua na vifaa vinavopunguza matumizi ya umeme kupanda mti na kuhifadhi miemea miti husaidia kupunguza joto, kutoa oksijeni na kulinda udongo kushiriki katika kampeni za upandaji mti na kuhifadhi maeneo ya kijani kunasaidia sana mazingira kupunguza matumizi ya maji Tumagile maji ovyo ovyo, kutumia ombo bomba enye ufanisi na kutafuta njia za kutumia maji zaidi ya maramoja au mbili kila tone la maji ni muhimu katika mazingira kupunguza uchafuzi wa hewa, kutumia usafiri wapamoja kama baisikeli na kutembea kwa miguu baadala ya gari kila wakati, kupunguza kutumia mafuta ya petroli bila lazima kwani kunachangia gesi ya kuukana, mabadiliko ya tabianji, kujifunza kushirikisha wengine, eleza familia marafiki na jamii kuhuzu umuhimu wa kulinda mazingira.

Juisi ya maembe ni juisi moja wapo ya matunda ninayopenda zaidi kwa sababu ya sababu zifuatazo ya kwanza. Ladha ya maembe ni ladha ya kipekee. Juisi ya maembe inaladha tamu kidogo, chungu kidogo, inachanganya asidi ya utamu wa asili ya matunda. Ladha yake niya kipekee, ikilinganishwa na juisi nyingine na mara nyingi hutoa hisia za kufurai ya asili ya matunda. Ya pili ina harufu nzuri. Juisi ya maembe ni mara nyingi kuchanganya harufu nzuri. Inayovutia hisia na utulivu wa furaha. Harufu hii ya asili mara nyingi inakumbusha matukio mazuri kama likizo ya pwani au wakati wa utotoni. Ya tatu inafaida ya kiafya. Juisi ya maembe ina vitamin A na cha ambayo husaidia kukinga mwili, ngozi na macho. Pia inanyuzinyuzi au faiba wakati juisi husafisha kabisa ambazo huzaidia mnyengenyo wa chakula. Ya nne ni rahisi sana kutengeneza inapatikana kwa rahisi nyumbani na unaweza kusaga maembe yaliyoiva na kuongeza maji kidogo na sukari kidogo ikiwa unataka ladha tamu zaidi Unaweza pia kuibadilisha kua smoothie au kinyuwaji cha asubuhi kuchanganya na matunda mingine kama ndimu na nanasi ambazo zina ladha ya kipekee.